Muda ninaotumia unaeza kutofautiana sana kulingana na shughuli ninazozifanya na ratiba yake kwanza kazi na masomo natumia kati kati ya masaa tatu au sita kila siku hasaa kama nahitaji kompyuta au simu kuandika ripoti pili mitandao ya kijamii mara nyingi kati ya saa mmoja au tatu kwa siku tatu burudani hii ni kwa kutazama video kusikiliza mziki mtandao inaweza kuchukua saa moja au mbili, moja hadi mbili au zaidi.